Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza na picha kubwa kabla ya kushughulikia maelezo madogo. Kwanza najiuliza ni mambo gani muhimu yanayohitaji kwa milika ndani ya wiki hiyo ni yapi hayawezi kusogezwa. Hii hunisaidia kuweka mwelekeo mapema ili nisiingie wiki nikiwa nimechanganyika au nikifanya kazi bila lengo wazi. Baada ya hapo pia, nagawanya kazi kulinga na siku na nguvu zangu. Najua kuna siku akili yangu inafanya kazi vizuri zaidi kuliko zingine. Na hivyo, kazi nzito nazipanga siku hizo. Kazi ndogo auza kawaida nazihifadhi kwa siku ambazo ninahitaji mwendo wa pole pole, mpangilio huu hunisaidia sana kudumisha udhabiti bila kujichosha kupita kiasi. Na pia, ninaacha nafasi ya kubadilika, sijifungi kupita kiasi kwa ratiba kwa sababu na jua mambo yasiyotarajiwa kujitokeza. Badala ya kukasirika, mi huangalia ni wapi naweza kurekebisha bila kuvuruga wiki nzima. Na hii hunipa utulivu wa akili na kunifanya nisiogope mabadiliko.

Ndiyo, napenda sana kucheza mchezo ya video, lakini si kwa kiwango cha kupoteza mwelekeo wa maisha angu. Kwangu, mchezo ya video ninjia ya kupumzika akili bada ya siku ndefu au ratiba nzito. Sasa mimi unisaidia kujitenga kwa muda na mawazo mengi na kunipa nafasi ya kufurahia ushindani wa kirafiki na changamoto za kimkakati. Na pia napenda michezo ya video kwa sababu hunifanya nifikirie haraka na kufanya mamuzi kwa wakati mfupi na haswa mara nyingi michezo hii hunifundisha ufumilivu kupanga mikakati kukubali matokeo bila hasira na kwa kawaida haya ni mambo ambayo hata nyinga ya michezo ya namchango mkubwa katika maisha ya kawaida. Hata hivyo, ninaweka mpaka wazi kuhuzu muda ninautumia kucheza. Sitaki michezo iwe kipaumbele kuliko majukumu yangu au malengo niliojiwekea. Nikiwara nahisi inachukua muda mwingi au kunivuta nyuma, napunguza au naacha kabisa kwa muda. Kwa ujumla, napenda michezo ya video kama burudani yenye mipaka na maana. Sikitu chakunimeza, bali ninjea kupumzisha akili na kujifurahisha kwa kiasi. Mradi inadibitiwa vizuri, michezo ya video kwangu nisemu ndogo lakini nzuri ya maisha.

Michezo ambao ningependa kujaribu ni ule unawo changanya mwili na akili kwa wakati mmoja. Napendezwa na michezo inayo nilazimisha kufikiria kupanga mikakati na wakati huo huo kutumia nguvu za mwili. Aina hii ya michezo hunipa changamoto kamili na hunifanya nijisikie nimeshiriki kikamilifu si kimwili tu bali pia kiakili. Pia ningependa kujaribu mchezo unao nivusha nje ya eneo langu la faraja. Nataka kitu kitakacho nifundisha nidhamu, uvumilivu na kujiamini zaidi. Kujiingiza kwenye michezo mpya, hunipa nafasi ya kujifunza, kujidhibiti, kukubali makosa na kukua, kupitia majaribu na mazoezi. Kwa upande mwingine, napenda michezo inayuhusisha ushirikiano na watu wengine. Mchezo wa timu hunifundisha mawasiliano, uwajibikaji na kuheshimu mchango wa kila mtu. Hii mara nyingi hunifanya nijisikie nimeunganishwa na wengine na kunikumbusha umuhimu wa kufanya kazi pamoja ili kufikia lengo. Aah haswa kwa ujumla, mchezo ningependa kujaribu ni ule utakao nipa uzoefu mpya na kuniongeza thamani. Si kwa ajili ya ushindani pekee mbali kwa ajili ya kujijenga na kujitambua zaidi, kwangu kujaribu mchezo mpya ni njia nyingine ya kukua na kupanua mipaka yangu.

Huwa natumia usafiri wa uma kwa safari zangu za kila siku kwa sababu unanipa urahisi na unaniwezesha kuendelea na ratiba zangu bila pressure kubwa. Njia hii hunifanya nijisikie nimeunganishwa na maisha ya kila siku ya watu wengine na pia hunisaidia kuokoa gharama ikilinganishwa na chaguzi nyingine. Ni njia nilioizoea na inanipa uhuru wa kusonga bila kujisumbua sana Pia napenda usafiri wa uma kwa sababu hunipa muda wa kutafakari na kupanga mawazo yangu nikiwa safarini naweza kukaa kimya kuangalia mazingira au kufikiria mambo muhimu yanayo nisubiri na muda huu hunisaidia kujiandaa kiakili kabla ya kufika ninapokwenda au kurejea nyumbani na hata hivyo, kuna nyakati napendelea kutembea kwa miguu, hasaa kama umbali si mrefu, kutembea hunipa nafasi ya kujitunza kiafya na kunifanya nijisikie huru zaidi. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa utulivu fulani kabla au baada ya siku yenye shugli nyingi. Kwa ujumla, njia ya usafiri ninayoitumia kila siku hutegemea mahali ninapokwenda na hali ya siku husika. Nachagua ile inayonipa uraisi, ufanisi na utulivu wa akili. Kwangu, usafiri si tu kufika unakokwenda, bali pia ni sehemu ya uzoefu wa siku yangu.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki pale ninapoweza. Hasa kwa kutoa mchango wangu wa muda na maarifa, huwa najitokeza kusaidia kwenye shughuli za kijamii au miradi midogo inayolenga kuboresha maisha ya watu walioko karibu nami. Kwangu kusaidia jamii si suala la kuwa na uvingi, bali ni kuwa tayari kutoa kile nilichonacho kwa dhati. Pia nimesaidia jamii yangu kwa kushiriki maarifa na uzoefu wangu na wengine. Asa vijana, nikiona mtu ana hamu ya kujifunza au anaelekea kupotea najitahidi kumwelekeza au kumpa ushauri wa kweli. Ninaamini kushirikisha ujuzi na njia mojawapo ya kujenga jamii imara na yenye mwelekeo. Kwa upande mwingine, najitahidi kuwa mfano mzuri katika maendeleo na mienendo na maamuzi yangu ya kila siku. Najua matendo yangu yanaweza kuathiri wengine, hivyo nachagua kuishi kwa nidhamu, heshima na uwajibikaji. Hii ni njia ya kimya, kimya lakini yenye athari kubwa katika jamii kwa jumla. Na sasa kwa mchango wangu kwa jamii ni wa vitendo na wa kudumu. Sifanyi kwa kutafuta sifa bali kwa sababu ninaamini jamii bora huanza na watu wanaojali. Kadri ninavyoendelea kukua, ndivyo ninavyotafuta njia zaidi za kuacha atjari chanya kwa wale walio karibu nami.

Ndiyo, ninahifadi kitu cha thamani, lakini si lazima kiwe kitu kinachonekana kwa macho. Kitu cha thamani zaidi kwangu ni kumbu kumbu, mafunzo nilio pitia, na uzoefu ulio nijenga kuwa nilivyo leo. Haya ni mambo, si raisi kuyaona, lakini yanauzito mkubwa katika maamuzi inayofanya na mwelekeo wa maisha yangu. Na pia nahifadhi vitu vinavyo nikumbusha safari yangu, inaweza kuwa maandishi nilioandika zamani, picha au kitu kidogo chenye maana binafsi. Vitu hivyo hunikumbusha nilikotoka, changamoto nilizopitia na hatua niliopiga. Hunisaidia kubaki mnyenyekevu na kukumbuka kuwa hakuna mafanikio yanayo kuja bila mchakato. Kwa upande mwingine, nahifadhi sana imani nilionayo juu yangu mwenyewe. Hii ni thamani kubwa kwangu kwa sababu inanisaidia kusimama hata pale mambo yanapo kwenda vibaya. Kujiamini na kujiheshimu ni vitu ninavilinda kwa makini. Kwa sababu nikivipoteza kila kitu kingine hupoteza mwelekeo.